Kwangu mimi, kuangalia nyota ni zaidi ya kupitisha wakati. Ni njia ya kupata amani ya ndani na kustaajabia ukubwa wa ulimwengu. Ninapenda kuketi nje usiku ukiwa mtulivu, mbali na kelele na mwangaza wa mjini. Nikitazama jinsi nyota zinavyo tengeneza maumbo mbali mbali angani. Kitendo hiki hunikumbusha jinsi matatizo yetu ya kila siku ya livyo madogo ukilinganisha na ukuu wa anga. Na hunipa nafasi ya kutafakari na kupumzisha akili yangu baada ya siku ndefu.

Natumia simu yangu zaidi kama kituo cha mawasiliano na ofisi inayotembea. Jambo linalonisaidia kuandesha maisha yangu kwa ufanisi. Matumizi yangu makubwa ni kuwasiliana na familia na marafiki kupitia programu kama WhatsApp na mitandao ya kijami. Kuhakikisha nipo karibu nao hata tukiwa mbali. Mbali na mawasiliano, ninaitegemea sana simu yangu kwa ajili ya kupata taarifa. Iwe ni kusoma habari sa hivi punde, kujibu barua pepe za kazi haraka, au kutafta njia kupitia ramani ninapokusafiri. Vile vile, siweze kupuza umuimu wake katika burudani na miamala ya kifedha. Kwani inaraisisha kusikiliza muziki na kulipa huduma mbalimbali kwa uraisi bila kuhitaji pesa taslimu.

Harufu ninayo ipenda saidi ni ile ya udongo mpishi mara tu bada ya mvuwa ya kwanza kunyesha. Harufu ambayo mara nyingi huwashiria mwanzo mpia na huwai. Kuna kitu cha kipeke na cha kuburudisha kuhusu harufu hiyo. Inaleta hisia ya baridi na utulivu. Ikiosha vumbi na joto kali la juali lilopita. Kwangu, harufu hii situ inafuraisha hii hisi zangu. Mbali pia hutuliza hakili na kunikumbusha uzuri wa asili na jinzi Dunia inaviojirekebisha yenyewe. Inanifanya nijisikia nimeunganishwa na mazingira na kuniletea kumbukumbu zuri za ututoni na kucheza nje bada ya mvua.